Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua safi hasa maua ya lavender au jazmini inanilea inanilea hisia za utulivu, furaha na amani, pia napenda harufu ya chai au kahawa mpya, kwani inakuletea hisia za joto, nguvu na kuamka vizuri asubuhi.

Malengo yangu kazini ni kukuza ujuzi wangu kitaalamu na kutoa matokeo bora kwa wakati wa kushirikiana vyema na wenzangu, pia nataka kuonyesha uwajibikaji na uaminifu kwa kila jambo na kuchangia maendeleo ya kampuni. Lengo ni kufanya kazi kwa ufanisi, heshima na kukuza ukuaji wa kila mtu.